Hapo naezasama huwe inalingana na kazi ambacho kinafanywa kama ni kazi ambayo inatukua muda mwingi na inaitaji kuwa na watu wengi wanafanya kazi humoja Basi hapo naezafanya kazi na oto Akini ili kazi ambayo uneezafanya peke yako ambayo wawitaji usaidizu wa mtuwe ote uneezafanya peke yako.

Sijawai kushiriki katika zoezi la yoga Yoga ni zoezi ambao huwa nayaonea kwenye televishini naona ambavyo venye watu huwa wana wanaeza kuiweka mwili wao, mili zao, naeza kukaa flani flani. Lakini kwa sasa sijaeza kufanya yoga huko mbeleni labda nitaeza kufanya.

Ndiyo ni napenda kunywa maziwa maziwa ni kinywaji mzuri sana kina manufaa mzuri kwa mbili wa mtu na pia maziwa napenda kunywa ukiwa moto na pia naeza kupenda kunyo na tuseme mukate ama keki ama andazi.

Mchezaji ambaye mimi nampenda kwa sasa Mchezaji anayeitwa Reece James ni mchezaji ambaye anacheza mpira wa soka Anachezea klabu inayoitwa Chelsea na pia anachezea nchi yake ambayo ni ya Uingereza na pia yeye ndiye nahodha katika klabu hicho.

Kipindi cha televisheni ambacho ninakipenda ni eeh kipindi ambacho kinaitwaa Game of Drones iliaza kuwena wa msimu nane ni eeh kipindi hicho eeh ni kipindi ambacho kinajulikana dunia mzima na kinapendwa na watu wengi angalau msimu wa mwisho ulianza kuwa na kukuwa mzuri vile.